Wakati wa mvua ninapenda kufanya vitu tofauti tofauti. Kwanza ninapenda kutembea shambani na kuangalia mazao yanavyo endelea. Ninapenda kushughulikia bustani langu ama kupenda mimea tofauti tofauti pia wakati wa mvua ninapenda kukaa ndani kwa nyumba kwa sababu huwa inajikinga kutokana na mvua na baridi inayo kuja inayo ambatana na mvua. Napenda mvua kwa sababu huwa inasaidia mimea yetu kumea na pia tunapata chakula kutokana na hiyo mvua. Siku niliyo furahia zaidi ni kukiwa na mvua. Ni ile siku ambayo niliyoenda kwa shamba na kupanda mbegu zangu tena ninapoona mbegu zikimea mimea yangu ikiwa green ninafurahia sana. Mvua imebadilisha mpango yangu huku kuna siku ilikuja kama haijatarajiwa.